Unahimizaje ushirikiano katika timu? Maana ya ushirikiano kwangu binafsi ni kwangu mimi ushirikiano si jambo la hiari tu bali ni msigi wa maisha. Nina amini hakuna mtu anayeweza kufanikiwa pekee yake kwa muda mrefu bila msaada wa wengine. Ushirikiano ni ule uwezo wa watu tofauti wenye mitazamo, vipaji na uwezo tofauti kuweka pamoja nguvu zao kwa lengo moja. Ninapohimiza ushirikiano sifanyi hivo kwa sababu ya sheria, wajibu. Bali kwa sababu nimejifunza kupitia maisha kuwa umoja huleta matokeo makubwa kuliko juhudi za mtu mmoja mmoja. Ushirikiano kwangu unaanza kwenye fikra. Namna ninavyo yaona watu wengine, nikiona watu kama hawashidani au vikwazo sitahimiza ushirikiano. Lakini nikiona watu kama washirika, walimu, au wanafunzi wenzangu katika safari ya maisha, basi ushirikiano huwa jambo la asili. Kuhimiza ushirikiano kwa mtazamo na lugha ninayotumia. Njia ya kwanza kabisa ninayotumia kuhimiza ushirikiano ni lugha, maneno. Maneno yana nguvu kubwa sana. Badala ya kusema mimi nitafanya, napenda kusema tufanye, badala ya wazo langu, nasema wazo letu. Luga hii huondoa mipaka ya ubinafsi na kuleta hisia ya umiliki wa pamoja. Pia ninajitahidi kutumia lugha ya heshima na kusikiliza. Nipoongea na watu kwa heshima wanajisikia kudhaminiwa. Na mtu anayejisikia kudhaminiwa huwa tayari kushirikiana. Ushirikiano huanza kwenye vitendo vikubwa, unaanza kwenye namna ya kuzungumza na kuwasiliana. Pili, kusikiliza kuma msingi ya ushirikiano. Mojawapo ya njia kuu ninazohimiza ushirikiano ni kusikiliza kwa dhati. Watu wengi husikia lakini hawasikilizi. Mimi ninajitahidi kusikiliza bila kukatiza, bila kuhukumu haraka na bila kujitetea mara moja. Ninapo msikiliza mtu namfanya ajisikie kuwa mawazo yake yana dhamani. Kusikiliza husaidia kuelewa mitazamo tofauti, kugundua vipaji vinavyojificha na pia kuebuka migogoro isiyo ya lazima. Pale mtu anapoona kuwa unasikiliza kwa dhati, anakuwa tayari kushirikiana hata zaidi kwa sababu anajua sauti yaki inasikika. Tatu ni kuhimiza ushirikiano kwa kutoa mfano. Mimi ni muumini mkubwa wa msemo unaosema matendo huzungumza kuliko maneno. Siwezi kuhimiza ushirikiano kwa maneno pekee bila kuonyesha kwa vitendo. Ndiyo maana ninajitahidi kushirikana wengine hata pale si rahisi kuomba msaada bila kuona aibu na kutoa msaada bila kutarajia malipo. Ninapofanya hivi watu huona kwa macho yao kwamba ushirikiano unawezekana na unafaida. Mfano wangu unakua chanzo cha motisha kwa wengine. Nne ni kuhimiza ushirikiano kwa kugawa maarifa. Ninaamini maarifa yakikaa kwa mtu mmoja yanapoteza dhamani. Lakini yakiashirishwa yanazidi kuongezeka. Ndio maana ninapohimiza ushirikiano nagawana ninacho kijua bila wivu, ninapo gawana maarifa nasaidia wengine kukua najenga uaminifu na husisha mazingira ya kujifanya kwa pamoja, watu wanapojua kuwa haufichi maarifa kwa faida binafsi wanakuwa tayari kushirikiana nawe kwa uwazi na uangalifu na uaminifu. Tano kuna kuheshimu tofauti kama nguzo ya ushirikiano. Ushirikiano hauwezi kuwepo bila kuheshimu tofauti. Mimi ninajua kuwa watu hawafikiri sawa, hawafanyi kazi kwa kasi ya sawa, na hawana mitazamo sawa. Badala ya kuona tofauti hizi kama tatizo, naziona kama utajini. Ninahimiza ushirikiano kwa kuheshimu maoni yanayo pingana na yangu, kutokudharau uwezo wa mtu kwa sababu ya tofauti zake, na kutambua kuwa kila mtu ana mchango wa kipekee. Tofauti zilikubalika, ushirikiano unakuwa ya kina na wenye nguvu zaidi. Sita ni kujenga mazingira salama ya kushirikiana. Ushirikiano hustawi pale ambapo watu wanajisikia salama kisaikolojia. Mimi ninajitahidi kuunda mazingira ambayo. Makosa yanachukuliwa kama fursa ya kujifunza. Hakuna dhihaka au kejeli. Watu hawahofii kuzungumza au kutoa mawazo. Ninapohimiza mazingira haya. Watu wanakuwa huru kushiriki, kuuliza na kusaidia bila hofu. Ushirikiano wa kweli hauwezi kustawi kwenye mazingira ya uoga. Saba ni kuhimiza ushirikiano kwa kugawa majukumu kwa haki. Katika ushirikiano huwa si sahihi mtu mmoja kubeba mizigo wote au mtu mmoja kupata sifa zote. Mimi ninajitaidi kuhakikisha kuwa kila mtu ana jukumu linaloendana na uwezo wake. Kila mchango unatambuliwa, mafanikio yanachukuliwa kuwa ya pamoja. Hii huondoa chuki na hujenga mshikamano wa kweli. Saba ni kushughulikia migogoro kwa hekima. Migogoro ni sehemu ya ushirikiano wa binadamu. Mimi siikimbi migogoro bali na ichukua kama nafasi ya kukuza uelewano. Ninapohimiza ushirikiano, nasikiliza pande zote bila upendeleo natengenisha tatizo na mtu natafuta suluhisho si mshindi. Njia hii husaidia kurejesha uaminifu na kuendeleza ushirikiano hata bada ya changamoto. Tisa ni kuhimiza ushirikiano katika jamii. Zaidi ya kazi yao vikundi vidogo, nahimiza ushirikiano hata katika jamii. Ninaamini mandeleo ya jamii yana.

Je, unapenda sanaa ya aina gani? Kwangu mimi sanaa si pambo tu au kitu cha kuangalia kwa macho. Sana ni lugha ya moyo na akili. Ni njia ambayo binadamu hujieleza pale maneno yanaposhindwa. Kupitia sanaa mtu anaeza kuonyesha furaha, huzuni, hasira, matumaini, hofu, na ndoto zake. Ndiyo maana napenda sana kwa sababu inaniruhusu kuhisi, kufikiri, kutafakari maisha kwa kina zaidi. Sanaa ninayoipenda si aina moja ya tu bali kuna aina kadhaa zinazonigusa sana. Kila moja kwa namna yake, hata hivyo kuna aina fulani za sanaa ambazo zinanigusa moja kwa moja moyoni na nitazieleza kwa undani. Sanaa ya uchoraji ni ya kwanza. Aina ya kwanza ya sanaa ninayoipenda sanaa ni sanaa ya uchoraji na mchoro. Ninapenda sanaa kuona jinsi mtu anaweza chukua rangi, kalamu ya au brashi na kuunda kitu kinachozungumza bila sauti. Kwa nini napenda sanaa ya uchoraji? Rangi zina hisia kila rangi hunifanya nihisi jambo tofauti. Michoro hunifanya nisimame na kutafakari kwa muda mrefu. Kila mchoro unatafsiri tofauti kulingana na mchezaji. Napenda hasa, michoro inayoonyesha maisha ya kila siku ya watu wa kawaida akina mama sokoni, watoto wa kicheza, wazee wakimzungumza chini ya mti. Aina hii, ya sana inagusa, inanigusa kwa sababu inanikumbusha uhalisia wa maisha si ndoto tu. Pili ni sanaa ya muziki, muziki ni sanaa ambayo iko karibu sana na moyo wangu. Kwa kweli kuna nyakati ambazo muziki hunielewa kuliko watu. Napenda sanaa ya muziki kwa sababu inaweza kubadilisha hisia zangu kwa dakika chache hunipa faraja ninapokuwa na mawazo mengi na pia hunifanya ni hisi nipo hai. Napenda muziki wenye ujumbe hasa unaozungumzia maisha, mapambano, matumaini na upendo. Muziki wa asili na wakitamaduni unanigusa sana kwa sababu una historia, una utambulisho na mizizi ya jamii. Lakini pia napenda muziki kwa kisasa unaojaribu kuleta maana si makelene tu. Tatu ni sanaa ya fasihi. Aina nyingine ya sanaa ninayopenda sana ni sanaa ya maneno. Yaani fasihi. Kama riwaya, hadithi, fupi, mashairi na insha, maneno yakipangwa vizuri yanaweza kuwa sanaa kamili. Napenda fasihi kwa sababu hunifanya nifikirie kwa kina. Hunipeleka katika dunia nyingine bila kusafiri hunisaidia kuelewa maisha ya watu wengine. Mashahidi hasa yanaingiana sana. Kwa sababu kwa mistari michache tu mshairi anaweza kueleza jambo kubwa sana. Fasihi ni sanaa inayo nilea kiakili na kihisia, nne ni sanaa ya maigizo na filamu. Napenda pia sanaa ya uigizaji. Iwe ni kwenye jukwaa la tamthilia au kwenye filamu. Hii ni sanaa ya kuishi maisha ya mtu mwingine kwa muda mfupi. Kile ninacho penda kuhusu sanaa ni uwezo wa muigizaji kuingia katika nafasi ya muhusika hadithi zinazo akisi maisha halisi na mafunzo yanayopatikana bila kufundishwa moja kwa moja, napenda filamu na maigizo yanayo onyesha madili changamoto za kijamii na mabadiliko ya maisha si yale ya burudani tupu tu, tano ni sana ya kitamaduni na uridhi aina ya sanaa ninayo penda kwa heshima kubwa sana ni sana ya kitamaduni. Hii ni pamoja na ngoma za asili, vinyago, mavazi ya jadi, sana ya mikono. Sanaa ya aina hii inanigusa kwa sababu inaifadhi historia. Inasimulia hadithi za wazee wetu, inanipa utambulisho. Ninapoona sana ya kitamaduni, najiona kama sehemu ya mnyororo mrefu wa vizazi. Hii ni sanaa ya yenye mizizi na ndio maana naipenda sana, sita, kwa nini sipendi sana isiyo na ujumbe? Ingawa napenda sanaa kwa upana, si kila sanaa inanivutia. Sipendi ni sanaa ambayo haina ujumbe inadharau utu wa binadamu na inachukiza vurugu au uchuki. Kwangu mimi naona bora ni ile inayoacha mtazamaji akiwa amejifunza, amehisi au amebadilika kidogo. Sanaa kama sehemu ya maisha yangu ya kila siku, sanaa ni kitu cha msimu au maonyesho tu. Iko katika muziki ninayo sikiliza. Vitabu ninavyosoma, filamu ninazotazama. Maneno ninayochagua kuzungumza. Ninatumia sanaa kama njia ya kupumzika, kujitafakari na kujielewa. Katika sanaa na maendeleo ya jamii ninaamini sanaa ina nafasi kubwa katika kukuza fikra huru. Kusema ukweli usiosemwa kuleta mabadiliko ya kijamii. Wasanii mara nyingi ni sauti ya jamii na ndiyo maana sana ndiyo maana sana ninapenda ni ile na ndio maana sanaa yenye naipenda sana ni ile inayogusa maisha ya watu si ile inayojitenga na jamii, kwa ufupi pia napenda sanaa inayozungumza na moyo na akili sanaa ya uchoraji muziki kwenye ujumbe muziki fasihi maigizo na sanaa ya kiutamaduni, napenda sanaa inayonifanya nihisi nifikirie na nijitambue zaidi kwa binadamu kwangu mimi sanaa si anasa bali ni hitaji la kiroho na kiakili, sanaa ninayoipenda ni ile inayobeba maana historia hisia na tamaduni na ndiyo maana ambayo itanigusa leo.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Vitabu vina nafasi gani katika maisha yangu manzo? Kwangu mimi vitabu si karatasi zilizo unganishwa tu bali ni milango ya maarifa, vioo vya maisha na vya safari za akili. Kusoma kitabu ni kama kukaa kimya na mtu mwenye hekima anayehiisi mwile uzoefu wake bila kunihukumu. Kuna nyakati ambapo kitabu kimenipa majibu ambayo siwezi kuyapata kwa watu. Nyakati nyingine ni kimenipa maswali mapya ya lio nifanya nikuwe kiakili. Napenda kusoma vitabu kwa sababu vinanifanya nifikire kwa kina, vinanisaidia kujielewa, vinanipa mtazamo mpana wa maisha, vina nipa utulivu wa akili. Lakini si vitabu vya aina zote zinanivutia kwa kiwango kile kile. Kuna aina fulani za vitabu ambazo nazisoma kwa mapenzi ya dhati kabisa. Kwanza vitabu vya historia. Mojawapo ya aina ya vitabu ninavyopenda sana ni vitabu vya historia. Historia inanivutia sana kwa sababu hunifanya nielewe kuwa dunia ya leo haikutokea kwa bahati mbaya. Kila jambo lina mzizi wake, napenda vitabu vyaa historia kwa sababu vina nifunza makosa na mafanikio ya binadamu. Vina nisaidia kuelewa siasa jamii na migogoro ya sasa. Vinanipa heshima kwa walio tangulia. Napenda historia inayosimulia kwa undani hasa. Historia ya Afrika, historia ya jamii na ustaarabu wa kale. Historia ya mapambano na mabadiliko ya kijamii. Vitabu hivyo hunifanya nijivunie utambulisho wangu na wakati huo huo vina nifanya niwe mnyenyekevu. Pili ni vitabu vya maisha na falsafa. Napenda pia sana vitabu vya falsafa na maisha. Hivi ni vitabu vinavyoniuliza maswali magumu badala ya kunipa majibu mepesi. Vinanifanya nitafakari kuhusu maana ya maisha, maamuzi yanayo ninayofanya, maadili na msingi ninayo ishi nayo. Vitabu vya aina hii hunisaidia kujitambua, kujenga msimamo, kukubali, kutokujua kila kitu. Napenda waandishi wanaoandika kwa kina. Wanachagua uzoefu, wanaweza changanya uzoefu wa maisha na tafakari za akili. Tatu ni riwaya na hadithi za kubuni. Ingawa napenda vitabu vya marifa, pia napenda sana riwaya. Riwaya hunipeleka kwenye dunia nyingine kabisa. Napitia maisha ya watu ambao si mimi, lakini kwa namna fulani najikuta ndani yao. Napenda riwaya kwa sababu hunionyesha hisia za binadamu kwa undani, hunifundisha huruma na uwelewa, hunisaidia kuona maisha kwa macho ya wengine. Napenda riwaya zinazohusiana na maisha halisi, zinazo angazia changamoto za kijami na zenye wahusika wa kweli na si wa kufikiria kupita kiasi. Riwaya nzuri huniacha ni kitafakari hata baada ya kumaliza ukurasa wa mwisho. Vitabu vya saikolojia na tabia za binadamu. Aina nyingine ya vitabu nayopenda sana ni vitabu vya saikolojia. Napenda kuelewa kwa nini watu wanafaa kuwa nachofanya. Wanahisi wanavyohisi na wanachagua wanaochagua. Vitabu hivi hunisadia kujielewa mimi mwenyewe. Kuelewa wengine kwa huruma. Kuepuka hukumu watu haraka. Napenda vitabu vinavyoeleza saikolojia kwa lugha raisi. Inayo husiana na maisha ya kila siku. Si nandhari ngumu tu. Tano ni vitabu vya maendeleo binafsi. Napenda pia kusoma vitabu ya kujikuza binafsi lakini kwa tahadhari. Sipendi ina ya vitabu vinavyo ahidi mafanikio ya haraka au utajiri kwa wa ghafla. Napenda vitabu vinavyo himiza nidhamu. Vinavyo zungumzia uvumilvu vinavyosisitiza mchakato, si makosa tu. Vitabu hivi hunisaidia kuweka malengo, kujitathmini, kuboresha tabia zangu. Vitabu vya sahihi na mashahiri. Fasihi ina nafasi ya kipekee sana moyoni mwangu. Mashairi na insha za ki kifasihi hunigusa kwa sababu kwa maneno machache. Mwandishi anaweza kusema jambo kubwa sana. Napenda fasihi kwa sababu ina uzito wa hisia. Ina kina cha lugha. Inabeba utamaduni na historia. Mashairi hunifanya nitulie nitafakari na nihisi uzuri wa lugha. Kwa nini na sipendi sana vitabu vya aina fulani. Siwezi kusema napenda kila aina vitabu. Sipendi sana vitabu visivyo na ujumbe. Vitavu vinavyo dharau watu au binadamu na vitavu vinavyo andika kwa juujuu bila kina. Kwangu mimi kitabu kizuri ni kile kinacho niacha nimebadilika hata kidogo baada ya kukisoma yaani nijihisi ninavyosoma vitabu. Mimi si msomaji wa kukimbilia fursa. Napenda kusoma polepole, kufikiria katikati ya mistari. Kurudia sehemu zilizo nigusa wakati mwingine nasoma kitabu kimoja kwa muda mrefu. Si kwa sababu ni kugumu bali kwa sababu ninataka kukitafuna kiakili. Kisa ni vitabu na maisha yangu wa kila siku. Vitabu vimeathiri namna ninavyo fikiri. Namna ninavyo zungumuza namna ninavyo watendea watu. Mara nyingi mawazo yangu yanapo toka au ninapo changanyikiwa. Kitabu hunirudisha kwenye mstari.

Unafanya nini wakati wa baridi kali? Wakati wa baridi kali kwangu si tu swala la kushuka kwa joto. Bali ni kipindi cha kubadilika kwa mtindo wa maisha. Baridi hunilazimisha nipunguze kasi, nijisitiri zaidi na nijitume kwa umakini. Tofauti na joto kali lilanonifanya nitoke nje na kuwa mchanganyifu. Baridi hunifanya nijirudishe ndani kimwili na kiakili. Baridi kali hunilazimisha hunikumbusha udhaifu wa mwili wa binadamu na wakati huo huo hunifundisha nidhamu, subira na kujitunza. Jambo la kwanza kabisa ninalofanya wakati wa baridi je kali ni kujisitiri vizuri, kachagua mavazi si kwa urembo sana bali kwa kazi yake ya kunilinda. Ninachofanya ni kuvaa nguo nzito za tabaka, kuvaa soksi nene ili kulinda miguu, kufunika kifua na shingo kwa sababu baridi huingia sana hapo na kuepuka nguo nyepesi hata kama zinaonekana nzuri. Kujisitiri hunifanya nijisikie salama na kunipa uwezo wa kuendelea na shughuli zangu bila kuungana mara kwa mara. Baridi kali hubadilisha kabisa aina ya chakula ninachotamani. Wakati huu sipendi sana vyakula baridi au vinywaji vya baridi, badala yake nahamia kwenye vyakula vinavyonipa joto na nguvu. Vakula ninavyopendelea ni vyakula vya moto kama supu uji wa moto au chai, chakula kilichopikwa vizuri na chenye lishe, vyakula vinavyonishibisha kwa muda mrefu kula chakula cha moto hunipa joto la mwili, na pia hunipa faraja ya kihisia kama aina fulani ya kujipenda wakati wa baridi kali vinywaji vya moto huwa rafiki yangu mkubwa hata kama sina kiu huwa napenda kushika kikombe cha chai au kahawa ya moto. Hiyo hunisaidia kupunguza baridi ya ndani, kutuliza mwili na kupunguza, kupumzisha akili. Kunjwa kinywaji cha moto si tu swala la joto bali ni ritual ya utulivu. Baridi kali hunifanya nibadilishe namna ninavyopanga siku yangu, huwa sipendi kuamka mapema sana kwa sababu baridi asubuhi huwa makali. Mabadiliko ninafanya ni kupunguza kutoka njimila sababu ya msingi, kufanya kazi nyingi ndani ya nyumba na kupanga kazi ninazo hitaji kukaa sehemu moja. Hii hunifanya niwe mtu wa ndani zaidi kwa wakati wa baridi. Kisha kuna baridi kali huleta changamoto nyingi kiafya, ndio maana huwa makini sana na afya yangu. Ninachofanya ni kuepuka kukaa kwenye upepo mkali, kunywa vinywaji vya joto mara kwa mara, kujisitiri vizuri hata nikilala, kuepuka mvua na unyenyekevu. Najua nikipuuza baridi naweza kuugua kirahisi hivyo najifunza kusikiliza mwili wangu. Pia baridi kali hunifanya nitambue kuwa si lazima kila wakati niwe na haraka. Huwa napunguza mwendo, napumua pole pole na najipa ruhusa na kumpumzika zaidi. Napenda kukaa kimya kwa mda, kufikiri maisha, kujitafakari. Baridi hunilazimisha kukaa na nafsi yangu. Kisha wakati wa baridi kali napenda sana kusoma vitabu, kusoma makala nefu, kuandika mawazo yangu. Baridi hunifanya niwe mtulivu wa akili. Hali inayofaa sana kwa masomo na kufikiri kwa kina. Muziki ninaousikiliza wakati wa baridi ni tofauti na wakati wa joto. Napendelea mziko wa utaratibu, mziko wa tafakari, nyimbo zenye ujumbe nzito. Muziki huu huendana na hali ya baridi na hunifanya nijisikie nimetulia na nimejikusanya. Baridi kali hunifanya nitambue umuhimu wa ukaribu wa binadamu. Napenda kukaa karibu na watu ninao waamini, kuzungumza kwa utulivu, au hata kukaa kimya pamoja. Baridi hunikumbusha kuwa ukaribu wa watu huleta joto la kihisia, maongezo ya polepole ya rathamani kubwa, uwepo wa mtu ni muhimu kuliko maneno mengi. Baridi kama kipindi cha kujitafakari. Zaidi ya yote baridi kali ni kipindi cha ndani kwangu. Hunifanya nijitathmini nilipotoka, nilipo na ninapoelekea. Baridi hunifanya nikumbuke kuwa maisha yana misimu. Na kila msimu una kazi yake. Kisha kuna mafunzo ninayopata wakati wa baridi kali. Kupitia baridi kali nimejifunza umuhimu wa kujitunza, thamani ya subira, kukubali kupunguza kasi, kusikiliza mwili na akili. Baridi hunifundisha kuwa kupumzika si nguvu bali ni hekima. Kwa hitimisho na wakati wa baridi kali najisitiri vizuri, nakula na kunywa vitu vya moto, napunguza mwendo wa maisha, nalinda afya yangu, nasoma, nasikiliza muziki kwa utulivu, nakaa karibu na watu ninaowaamini na zaidi ya yote najitafakari. Baridi kwangu si adui bali ni kipindi cha kujirudia ndani na kujijenga upya. Baridi kali hunikumbusha kuwa maisha yako kwenye kasi tu bali pia kwenye utulivu, ukimya na kujitunza.

Ungependa kutembelea mji gani duniani? Ningependa kutembelea mji wa Tokyo, Japan. Kwa munda mrefu, nimegundua kuwa ndoto za kusafiri huzi husu kuona majengo. Hazi husu kuona majengo mazuri au kupiga picha tu. Kwangu mingi kutamani kutembelea mji fulani ni ishara ya kutaka kupanua akili, mtazamo na uelewa wa maisha. Mji ninaotamani hauchanguliwi kwa bahati mbaya bali kwa sababu unaoakisi mambo ninayothamini. Nidhamu ubunifu heshima historiana maendeleo. Ndiyo maana kati ya miji mingi duniani Tokyo ndiyo mji ninaovutiwa zaidi na ambao ningependa kutembelea kwa dhati. Kitu cha kwanza ninachovutiwa sana kuhusu Tokyo ni jinsi. Inavyo unganisha historia ya akali na teknolojia ya kisasa kwa usawa wa ajabu. Katika mji mmoja unaweza kuona hekulu za kale zenye utulivu mkubwa. Halafu mita chache mbele kukawa na majengo marefu screeni kubwa za kidigitali na treni za kasi. Hii hunifanya nihisi kuwa Tokyo ni kama darasa hai la maisha linalonifundisha kwamba ni ile hayahitaji tofauti kufuta historia bali yanaweza kuiijenga juu yake. Na sababu kubwa sana inayofanya ni tamani Tokyo ni nidhamu ya jamii ya kijapani nidhamu hiyo haikosi kwenye sheria kali tu, bali iko kwenye namna watu wanavyoheshimiana, namna wanavyo na kutunza mazingira, namna wanavyofanya kazi kwa umakini. Napenda sana wazo la jami ambayo, mtu anajali muda, anajali nafasi ya wenzake, anajali athari ya matendo yake, kwa wengine, kutembelea Tokyo kungekuwa kama kujifunza maadili kwa vitendo si kwa kusomewa tu. Heshima ni jambo kubwa sana kwangu binafsi Tokyo inanivutia kwa sababu heshima imejikita katika luga. Ishara tabia za kila siku. Hata namna mtu anavyoinama kuonyesha heshima inanifundisha kuwa unyenyekevu ni nguvu si udhaifu. Ningependa kuishi hata kwa muda mfupi kwenye mazingira ambayo heshima ni sehemu ya hewa unayopumua Tokyo ni moja ya mji inayoongoza duniani kwa teknolojia na ubunifu. Kama mtu anayevutiwa na maendeleo, mifumo, bora, na uvumbuzi wa matatizo, ningependa kuona teknolojia ikifanya kazi katika maisha kila siku. Mifumo ya usafiri inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa, ubunifu unaoutatua changamoto za miji mkubwa. Lakini kinachonivutia zaidi ni kwamba teknolojia tokyo haiondoi utu wa binadamu bali inajaribu kuboresha. Moja ya mambo ninayotamani kuyaona kwa macho yangu ni mfumo wa usafiri wa Tokyo. Treni zao zinajulikana kwa kufika kwa haraka, usafi na utulivu. Kwangu mimi usafiri mzuri ni ishara ya jamii inayopangwa vizuri. Ningependa kupanda treni ya Tokyo si kwa haraka bali kwa kuangalia watu, nidhamu na utulivu Tokio ni mji wa chakula lakini si kwa ulafi. Chakula cha kijaoani kinavutia kwa sababu kinazingatia usawa. Kina heshima kwa viungo na kina ladha ya asili. Ningependa kuonja chakula si kwa kushiba tu bali kwa kujifunza falsafa ya kula kwa uangalifu. Chakula kama sana na tima. Kinachoni shanganza zaidi kuhusu Tokyo ni kwamba licha ya kuwa mji mkubwa sana bado una bustani tulivu, maeneo ya kutafakari. Hekalu, lenye ukimya. Hii inanifundisha kwa utulivu hauhitaji upweke. Bali mpangilio wa ndani. Ningependa kujifunza hili kwa uzoefu wa moja kwa moja. Utamaduni wa kazi wa kijapani unanifanya nitafakari sana ingawa una changamoto zake. Bado nina heshimu kujitoa kwa kazi. Kujali ubora, kujivunia kile unachofanya. Kutembelea tokyo kungekuwa fursa ya kujifuza maadili ya kazi kwa kina Tokyo ni safi sana hata bila mapipa mengi ya taka. Hili linavutia sana kwa sababu inaonyesha uwajibikaji binafsi. Nidhamu ya jamii, elimu ya vitendo. Ningependa kuona jinsi watu wanavyowajibika bila kulazimishwa. Kwa undani kabisa tokyo inanivutia kwa sababu inakisi maisha ninayo tamani. Yaliyo pangwa, yenye heshima, yenye usawa kati hazi na tafakari, yenye maendeleo lakini yenyewe tu. Kutembelea tokyo kungekuwa fursa ya kuvunja mitazamo uliyo kuwa nayo. Kujifunza kuwa njia nyingi zinazokuwa sahihi, kujitambua zaidi kwa kuona tofauti. Ninaamini kusafiri ni njia ya kujifunza kuhusu nafsi yako mwenyewe. Kisha cha ajabu tokyo pia inavutia kwa sababu ya namna watu wanavyoishi pamoja lakini bado wanaheshimu nafasi binafsi ningependa kujifunza kuwa peke yangu bila kuhisi umpweke. Kuwa kimya bila kuwa mpweke. Ninajiona kunikitembea tokyo nikiangalia mitaa. Nikika kimya kwenye bustani. Nikitazama watu bila haraka. Si utalii kwa pupa bali kuishi mji kwa muda. Kwangu mimi Tokyo si tu mji wa kutembelea bali ni darasa ni kioo ni mwalimu.

Unapenda kununua vitu wapi? Kwa wengi kununua vitu ni tendo la kawaida tu, unaenda dukani, unanunua unaondoka. Lakini kwangu mimi kununua vitu ni zaidi ya kubadilisha pesa na bidhaa. Ni uzoefu ni maamuzi ni mtazamo wa maisha na wakati mwingine. Ni kioo kinachoonyesha mimi ni mtu wa aina gani. Ninapenda kununua vitu siangalii tu bei au umbali, bali pia mazigira. Urahisi, uamilifu, hisia ninazopata nikiwa hapo, na namna ninavyohudumiwa. Ndiyo maana sina sehemu moja tu ya kunuwa vitu bali napendelea sehemu tofauti kulingana na aina ya kitu ninachonunua. Kwaza kabisa napenda sana kunuwa vitu kwenye maduka ya karibu na ninapoishi. Haya ni maduka madogo ya mtaani, vibanda au kioksi. Sababu ninazo zipenda ni napata pitu vya haraka. Siitaji kusafiri mbali. Muuzaji maranyingi ana nifahamu na kuna mazungumzo ya kilafiki. Maduka ya karibu hunifanya niisi kuwa seemu ya jamii hapa si mteja tu bali ni jirani wakati mwingene hata ukikosa pesa kamili unaweza kuelewana jambo ambalo halipatikani kwenye duka makubwa anapenda sana kunua vitu kwenye masoko ya wazi hasaa vyakula kama mboga matunda viazi ndizi vitunguu makosa ya masoko yana uhai wa kipekee kama kelele vicheko mazungumzo sauti za wauzaji hapa ninaisi kama niko katika katikati ya maisha ya isia ya watu pia napenda kujadiliana kuchagua mwenyewe kuona bidhaa kabla ya kununua masoko unifunisha subira mawasiliano na kuthamini kazi ya mkulima kwa baadhi kwa baadhi ya vitu napendelea supermarket hasaa vitu kama bidhaa za nyumbani vya kula vinavyo funganishwa sabuni mafuta vinywaji napenda supermarket kwa sababu kuna mpangilio bidhaa zinandikwa bei kuna usafi na naisi utulivu hapa hakuna kubishana bei jambo linalo nipa amani ya akili. Pia naweza kulinganisha bidhaa tofauti kwa uraisi. Kadri dunia inavyo badilika. Nami pia nimejikuta. Napenda kununua vitu mtandaoni. Napenda kununua mtandaoni kwa sababu inaokoa muda. Ninaweza kulinganisha bei. Nasuma mauni ya watu wengine. Nanunua nikiwa nyumbani. Vitu ninavu nunua mtandaoni maranjingi ninguo. Vifavi asimu. Vifavi dogo vya nyumbani. Nakini pia ninakua makini kwa sababu sikila muzaji ni muaminifu. Pisha zinaweza kudanganya na hivyo. Unifundisha kufanya mamuzi kwa busara. Napenda pia kununua mitumba hasaa nguo. Sababu ni nyingi. Behi ni nafuu ubora mzuri wakati mwingine. Mtindo wa kipekee. Mtumba unifundisha kuwa sikila kitu kizuri lazima kiwe kipya. Pia unifanya niisi ni meokoa pesa bila kupoteza ubora. Maduka maalum. Kwa vitu maalumu kama vitabu vifaa vya kielektroniki vipodozi maalumu. Napendelea maduka maalumu yanayo uza bidhaa hizo pekee. Hapa napata ushauri wa kitaalamu bidhaa halisi, thamani ninaamini baadhi ya vitu havipaswi kununuliwa ovyoovyo. Ninapo chagua seemu ya kunua vitu. Huwa nazingatia bei. Ubora, uaminifu, huduma kwa wateja, umbali. Si kila mara bei ya chini ndiyo bora. Wakati mwingine nalipa zaidi ilinipate amani, uhakika. Uduma nzuri. Kwa hivyo.

Unataka kufikia wapi katika kazi yako. Kazi kwangu mimisi jambo la kufanya ili ni pate mshahara tu. Kazi ni safari ni mchakato wa kujitambua. Kujijenga ni na kuchangia katika dunia kwanjia yenyemaana. Napo jiuliza swali kama nataka kufika wapi katika nakazi yangu. Siangalii tu cheo au kipato. Bali naangalia mtu ninaye kuwa njiani ni kuelekea huko. Maisha ya kazi ni kama kupanda mlima mrefu. Kuna sehemu tambarare, kuna milima mikali. Kuna nyakati za kuchoka na pia kuna nyakati za kufurahia mandhari. Ndoto yangu si kufika haraka kileleni. Bali kufika nikiwa nimekua. Nimejifunza na nikiwa na mchango wakweli. Hatua ya kwanza ni kujenga. Lengo langu la kwanza katika kazi yangu nikuwa mtaalamu mwenye msingi imara. Nataka nifike mahali ambapo ninaujuzi wa kutosha. Ninaelewa ninachofanya kwa kina. Watu wanaamini wananiamini kwa sababu ya kazi yangu. Hii inamaanisha kujifunza kila siku. Kukubali kuwasijui kila kitu. Kuwa ka tayari kusahihishwa. Sitaki kuwa mtu wa cheo sikikubwa lakini asiyejua kazi. Nataka uwezo wangu. Uongee kabla ya cheo changu. Na katika safari ya kazi yangu. Nataka kupata uzoefu wa kweli. Si uzoefu wa kwenye karatasi tu. Nataka kufanya kazi na watu tofauti. Kukutana changamoto halisi. Kushughulikia matazamo ya nayo itaji fikra. Uzoefu unifundisha mambo ambayo darasa hayawezi kufundisha. Subira mawasiliano kushughulika na watu wenye mitazamo tofauti. Nataka kufika hatua ambapo ni kiwa jukumu langu. Nikipewa jukumu langu siogopibali na leona kama fursa ya kujifunza. Mwanya malengo makubwa katika kazi yangu ni kuwa mtu wa kuaminika. Nataka uni fike mahali ambapo ni kipewa jukumu linakamilika. Nikiahidi na telekeleza. Nikikosea na kubali na kurekebisha. Uaminifu ni mtaji mkubwa sana. Kazini chef inaweza kuja na kuondoka lakini jina nzuri li nabaki. Nataka jina langu lihusishwe na uaminifu uwajibikaji na bidii. Sitaki kufika mahali katika kazi yangu niseme nisha jua vya kutosha. Natamani kufika kiwango ambacho kujifunza kuna kuwa sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Hii inajumuisha kujifunza teknolojia mpia kuboresha ujuzi wa zamani kusoma, kuuliza maswali dunia inabadilika haraka na kazi pia zinabadilika nataka nifike mahali ambapo naendelea na mabadiliko siku ya ogopa ninandoto ya kupanga ngazi kazini lakini sikwa pupa nataka nipande ngazi kwa sababu ninaista ninastahili nataka cheo kwa sababu ya uwezo sibahati niwe tayari kisaikolojia na kiujuzi kupanda ngazi bila maandalizi kunaweza kukuletea shinikizo na kushindwa mimi nataka kufika juu nikuwa tayari kubeba majukumu ya huko juu. Moja ya malengo yangu makubwa ni kuwa kiongozi mzuri. Siyo kila anaye jifika juu anakuwa kiongozi wa kweli nataka kuskiliza wengine, kuongoza kwa mfano, kuwa inua wengine. Kiongozi mzuri hafanyi watu wa ogope, anawatia moyo anaweza, anawawezesha. Natamani kufika mahali ambapo watu wanasema nilifanya vizuri kwa sababu ali alinisadia kukua. Kazi kwangu mimi haina maana ikiwa haina mchango kwa jamii. Nataka kufika hatua ambavo kazi yangu inaboresha maisha ya watu inaleta suluhisho, inaacha alama chanya, haijalishi kazi ni kubwa ndogo, muhimu ni athari. Nataka kusema kazi yangu imebadilisha kitu hata kama ni kidogo. Na katika safari ya kazi sitaki kupoteza afya yangu, familia amani ya akili. Lengo langu ni kufika mahali ambapo nafanya kazi kwa bidii, lakini pia napumzika, na nina muda na nafasi yangu binafsi. Mafanikio ya kweli sipesa pekee, bali amani na furaha. Nataka kazi yangu inifikishe kwenye uhuru wa kifedha kwenye uwezo wa kupanga maisha yangu. Lakini pia nataka uhuru wa kusema mawazo yangu. Uhuru wa kuchagua ninachofanya. Natamani kufikia mahali ambapo sifanyi kazi kwa hofu bali kwa maamuzi ya hiari. Kuwa mtana katika kazi yangu nataka kufika mahali ambapo vijana wanaweza kujifunza kutoka kwangu. Ninaweza kushauri wengine. Nawashauri kwa uhalisia si nadhalia. Nataka kuwa mtu ambaye anaweza kusema nimepitia hapa fanya hivi au epuka hivi na safari ya kazi haiwezi kukosa kushindwa kukataliwa au makosa lengolangu si kuepuka changomoto bali kujifunza na mna ya kuzishinda nataka nifike mahali ambapo si tetereki kwa kukosolewa sianguki kwa kushindwa mwisho wa safari yangu ya kazi nataka kuangalia nyuma niseme nilijaribu kwa uwezo wangu wote kuridhika ni jambo muhimu sana nataka nijivunie safari yangu nikubali makosa yangu nijifunza kutoka kwa mafanikio na kushindwa.